Napenda kutazama michezo ya mpira wa mguu zaidi kuliko michezo mingine. Mpira hunivutia kwa sababu una msisimko mwingi, mashindano ya kweli na hisia zinazobadilika kila dakika. Kila mchezo huwa na hadithi yake na ushindi, kushindwa, juhudi na matumaini ya mashabiki. Mara nyingi napenda kutazama michezo nikiwa nyumbani, hasa sebuleni, nikiwa nimetulia. Wakati mwingine nikitazama na marafiki au familia, huwa vizuri zaidi kwa sababu mnafurahia pamoja, mnaongea na kushangilia kwa pamoja. Pia napenda kutazama kwenye runinga au kupitia simu ikiwa sipo nyumbani, ilimradi nisiikose mechi muhimu. Ninapotazama michezo, mimi huhisi furaha, msisimko na wakati mwingine presha kidogo. Moyo hupiga haraka timu inayoipenda inaposhambulia au inapokuwa hatarini kufungwa bao. Timu ikishinda mimi huhisi furaha na kujivunia na ikishindwa huhisi huzuni kidogo lakini bado hukubali matokeo. Kwa ujumla, kutazama michezo hunipa burudani, hunisaidia kupumzika na hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengine wanaopenda michezo kama mimi. Ni muda wa kufurahia kusahau mawazo ya kila siku na kuishi ile hisia ya mchezo kwa moyo wote.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifuga mnyama kwa sababu nilipenda kuwa na rafiki wa karibu nyumbani na kujifunza kuwajibika. Kumlea kulinifundisha uvumilivu, upendo na umuhimu wa kumjali kiumbe mwingine kila siku. Nilifurahia kutumia muda naye kama kumlisha, kumuangalia, akicheza na kumtunza anapohitaji msaada. Kulikuwa na wakati wa furaha na pia kulikuwa na changamoto kidogo. Lakini yote yalikuwa sehemu ya kujifunza. Mnyama huyu alinipa faraja na kunifanya nijisikie sifanyi mambo peke yangu. Kwa ujumla kufuga mnyama kuliniachia kumbukumbu nzuri na kunifanya nitambue thamani ya uhusiano kati ya binadamu na wanyama. Ni uzoefu ambao hunifanya niheshimu zaidi viumbe hai na kuwajali kwa moyo wote. Mnyama huyo alikuwa mbwa.

Ndio najiona kama mtu wa ubunifu, ubunifu wangu ujitokeza zaidi katika namna ni navyofikiri kuandika na kutatua changamoto kwa njia tofauti. Na pendelea kuangalia jambo moja kutoka upande mbali mbali kabla ya kutoa wazo au uamuzi. Mara nyingi upata mawazo mapya, nikitulia au nikifanya mambo ya kawaida kama kusikiliza muziki ama kutembea. Hapo ndipo akili huru huanza kunganisha mawazo na kuleta kitu kipya. Si lazima ubunifu uwe mkubwa sana. Hata wazo dogo lakini la kipekee hunipa furaha. Kwa ujumla, ubunifu unisaidia kujeleza, kuboresha kile na chofanya na kufanya maisha yawe na ladha zaidi. Unifanya nijisikie huru, kufikiria tofauti na kujaribu mambo mapya bila kuogopa sana kufanya kosa.